Je, unapenda kuogelea. La, misi jui kuogelea. Na naogopa kuzama kwa maji. Sipendi kuogelea kabisa. Kwa sababu nimeona vitu kio mingi zinafanyika kwa ambao hawajui kuogelea. Unapata mtu hamezama, hapatikani, hameaga. Eh, misipendi kuogelea. Sipendi kabisa.

Somo gani la sayansi unalipenda? Somo la sayansi unalipenda ni Somo gani la sayansi unalipenda? Unapenda vile mimea inapaliliwa. Apo uneza kujua ati mimea inapenda jua Nyakatia jua jua ikuna faida kwa mimea Kuna kitu inaipatia mimea Then kuna wakati wa mvua Ju saa yote mvua pekee yake si mzuri kwa mimea jua pia ni muhimu katika mimea Hapo ndo nilikuja kulearn about yo nilinajita photosynthesis Sasa ni hiyo vile mimea inapaliliwa inakua hAdi ifike mahali inatoa mazao.

Je, unapenda kutembea kwa mguu? Ndiyo, mnapenda kutembea kwa mguu? Kitambo, not hata kitambo. Tuseme mwaka wa tano iliyopita. Nilikuwa nachukia kupanda gari. Kwa sababu, nikipanda gari, nasikia kutapika, nasikia kuchafuka roho, iyo moshi ya gari. Na sasa mimi, unapata safari zangu mingi, nilikuwa natumia mguu. But kwa sasa, juu nilipata nyakati, nyakati bado, hiyo mwaka mwaka mbili iliyopita, nilipata kazi. Sasa place nilikuwa naenda kazi, lazima ungetumia gari, mbinu ya nini kufika kazini. Sasa nilikuwa napanda gari, na hapo ndio nikazoea ya kupanda gari, hadi saa hii sitapiki. Saa hii nikicompare gari na mguu, place naeza nafika na mguu, heri niende na mguu.

Jee, unapenda kujaribu vyakula vipya? Eee, ni ngumu sana. Juu mimi tumbo yangu inaaffecti wanga na nini? Na chakula. Saa sipendi sana kunini. Sipendi kujaribu chakula sijakula. Maybe kwa mara yako. Maybe nyumbani yenye nimepika pekee yangu. Eee, ndiyo ndajaribu. Lakini kwenye, kwenye, kwenye, niende ati kwa hoteli kukula chakula mapya. Siezi, juu najua nikishaakula after hapo. Nini, bada ya hapo, tumbo inaenda kuniuma.

Unajistawisha vipi wakati wa likizo? Huwa siku ya likizo, mimi huwa napeleka, naenda nyumbani, huko mashambani kutembelea mzazi wangu. Yuko uko mashambani, napeleka hadi wajukuu wake, waenda waone huko, twende tunini, tumsaidie kupalilia mahindi, tuone vile mashambani kuko, Tuseme, harafu, maybe kama hatujaenda nyumbani, tunaweza enda, hiyo ndiyo siku tunaweza enda matembezi mbali na mahali tunaishi. Twende tukaone mahali mapya.

Niambie kuhusu timu yako unayoipenda ya mpira wa miguu. Unaweza kushiriki ni timu gani ya mpira wa miguu unayoipenda. Mimi napenda mchezo wa kandanda. Labda unaweza kueleza ni tangu lini umeanza kuipenda timu hii. Nimeanza kuipenda timu hii nikiwa mkubwa. Nikiwa mdogo nilikuwa naona cinema. Sikua napenda kufuatilia mpira sana. Lakini nikakua mkubwa nikajua kuna hii mchezo ya dunia watu wanashiriki unapata karibu dunia mzima inashiriki hapo ndo nikaanza tena kupenda je unakumbuka mchezo wa kushangaza wa timu yako hee nakumbuka ile nyakati ya ile ya dunia kushiriki ilipata kama ni Argentina na France inacheza Sasa unapata watu wengi walikua timu France, but sasa umejua watu wengi walikua wanajua France inaenda kufanya nini kushinda, kumbe Argentina ikashinda, hio siezi sahau. Ungependa kueleza ni mchezaji gani unayependa katika timu hiyo Napenda anajiita nani? Messi Messi Messi alikuwa kwa timu ya Argentina huo ndo unaeza kumbuka yeye ndo nilikua nampenda Unahisi nini timu yako inaposhinda nahisi vizuri hio ni furaha tele.

Mkache wa inagani unayopenda. Napenda Broadway. Napenda Broadway kwa sababu ni mkate aina skari mingi. Alafu ni mkate yenye unapata ata kwa subtali wana Wanaambia wagonjwa wengi waikule. Sababu aina skari. Unapata watu wengi wenye wakona wakona ugonjwa ya diabetes. Izo ma ninii, izo ma eye blood ninii wanaambiwa wasikule wasikule. Wasikule chakula zenye ziko na sukari mingi sasa mimi napenda broadways si ati nikona hizo ugonjwa hapana nivile sasa napenda sipendi kutumia skari mingi sasa broadways unapata ni mkate yenye aina skari utapata tu ikona tu ladha ya chumvi chumvi kidogo.

Unapanga kazi zako vipi? Nikiamka, kitu ya kwanza nafanya. Nikona mtoto mwenye ako mwaka mbili. Naamka, nampatia, napika chai kwanza. Nampatia chai, juu najuwa nikianza kazi za nyumba atanisumbua. Kama nini haijafika. Sasa, naamka, nampatia chai. Nikishampatia chai. Amekunywa sasa, hapo nitajuwa ati. Hatanisumbua, ndiyo naanza kuosha vyombo. Then naenda kupiga deki, then after hapo mimi mwenyewe nakunywa chai. Then nakaa, kama hiyo siku sina nguo ya kufua, juu siku yenye huwa sifui siku kila siku. Sasa hiyo siku nita ninii, nitaamka, nipatie mtoto wangu chai, nioshe vyombo, nikunywe, nipige deki, nikunywe chai, niongoje Niongoje ninii, nyakati ya lunch, nimpatie chakula, cha mchana, then aoge, then mimi nioge, then siku iishe.

Ni malengo gani una kwa kazi yako? Malengo yangu niku, kwa kazi yangu niku pata, niweze kama nafanya, nasema nataka kufanya kazi, nataka kuifanya hio kazi vizuri ili matokeo iwe iwe mazuri. Na nataka nifanye kwa hii mda, nasema nataka kuchukua hii mda hii mwaka moja ili nitimize, nitimize ile malengu nilikuwa nimeandika na kutimiza kwa hio umuaka. Sasa kama nafanya, niseme mimi nafanya, naanza kuchanga kutoka januari to disemba. Sasa nimesema, nataka nikianza januari, adi disemba, nina malengo kueka shilingi milioni moja. Na nitafanya hivo, adi nitimi, nitimize. Hio ni malengo yangu ya hii mwaka.

Unafanya nini ili kujitunza, kujitunza mwili, kujitunza kwa nini. Sasa wacha niongee nini kwa jumla. Mimi huwa na nini kihealth wise kimu nini. Huwa na kula chakula yenye haitafanya niharibike nini. Yaani niweze kubalance chakula yangu. Ili nisiwe nimenenepa sana. Niwe tu naeka tu ndio. Nikuwe tuna sehe. Yaani nasema nataka kiafya yangu nataka iwe mzuri. Sasa kuna chakula zingine nakula. Kuna chakula zingine sikuli. Ama nazikula tu kidogo. Ndio nireduce mafuta mingi kwa mwili. Sasa nataka nikienda, nisikuwe nimejiachilia, mwili iko tu hapo, nakula tubora mi nikule, hapana. Kuna sehemu naangalia, nafaa kukula kiasi, nafaa kukula mingi, nafaa kukula hii kiwango.

Unafanya nini wakati wa kupumzika ya mchana, mimi uona runinga, napenda kuona sinema, utapata nyakati yangu, Ninaona sinema, kuna jiburudisha, kwa hizo sinema napenda kujiburudisha, inatapata ya kuelemisha, juu kuna zingine zinapeana, zinapeana elimu, hapo sasa ni sinema ndo penda kuona, sana sana, na kama sioni sinema niko katika social media kwa simu yangu.

Ni zoea gani nzuri ulilo jenga? Mimi niseme kusoma biblia. Hii huu mwaka uliopita, nimezoea sana kusoma biblia na hiyo ni jambo mzuri kwangu. Inalifanya niwe karibu na mungu, inalifanya nijue nini mungu anataka sisi tutende kama binadamu walio katika duniani. Inafanya mimi nijue kwa Biblia inajua munga anakuongelesha kwa Biblia sasa unapenda kusomq pia Biblia inafanya uweze kukuwa na ile tumaini ya kuomba kukuwa karibu na mungu kujua maneno za mungu sasa hiyo ndo jambo niliyozoea na imenijenga sana.

Unapenda chakula cha haraka, ee ndiyo, ee nyakati saa zingine niko na njaa, nimekuja na niko na njaa, nataka nipike mayai mbio mbio, mayai na ugali, hio ni chakula ya haraka, mchele, unachemusha hio ni chakula ya haraka. Sasa imagine uko njaa, na uko hapo, uko hapo unataka kukula, alafu afta hapo ndo unaanza kupika nyama, itaiva kweli, si utakula nyama mbichi, io ndo kwa sababu napenda chakula ya haraka.

Unapenda wanyama wa aina gani? Mimi napenda hao wanyama wenye wenye ni nini hao wenye Yaani mahusiano na mahusiano na binadamu ni mzuri. Kuna mahusiano ya wanyama na binadamu kama paka Unapenda kuna mbwa saa wanapendana na binadamu. But sasa wale wanyama wa porini wale kina simba hao ni hatari kwa binadamu. Sa napenda wakina wakina paka mbwa, at least hao unaweza weka kwa nini kwenye katika nini mazingira yako ya nyumbani.

Unapenda kula wali ya ugali. Eh, napenda wali. We, minapenda wali. Ugali ni mzito. Ugali, mi upenda kula usiku. Basa, si mara kwa mara. But wali, naeza kula mchana, naeza kula usiku, naeza kula asubui. Mujani, nichakula, nichakula nyepesi. Ni ile yenye, unaeza ikula na nyama, unaeza ikula na maharagwe, unaeza ikula na dengu. Unaeza ikula na vitu tofauti tofauti unapata ugali na yo, watu wengi wanakulanga usiku, juu ni mzito uki ikula mchana inakupea, uzingizi unalala tu, but wali nipoa tu sana.

Kipawa gani una una mimi niko na kipawa ya kusuka Mimi nasuka nywele Mungu alinipea hiyo kipawa Sikuenda ata sikuenda shuleni kuisomea nyakati nilikuwa mdogo Niseme huko kidato cha kwanza pili tatu nilikuwa napenda kusuka nyasi na hiyo unapata break time tukipewa Mimi niko hapo kwa nyasi nashuka. Sikujua ni kipawa yenye iko ndani yangu Sasa nikiwa mkubwa mkubwa nikafika hapo standard kidato cha nane hapo ndio nikaanza kujifunza kushuka nywele za watu nikamaliza shule nikaanza kushuka like nikiangalia tu hivi style mpya imetokea naangalia hivi najua kushuka hadi saa hii nashuka hadi najishuka nywele yangu.

Unafanya nini kuweka afya mzuri? Mimi kwa mwili yangu ndo nikuwe na afya mzuri napenda kueka exercise hiyo mazoezi yaani hiyo ni kutembea kupunguza chakula mingi yenye mafuta kukosa mazoea ya kukula kukula sana sana ingine pia nafanya kufanya nini kukunini gym nayo siendi but kufanya hizi mazoezi ya kutembea ku tuseme unaweza fanya hizi mazoezi za gym kwa nyumba na pia kunini kufanya nini kukupunguza chakula mingi zenye ziko na mafuta kwa mwili.

Unapendelea kitanda kigumu au kizuri napendelea kitanda kizuri kitanda ambayo tuseme umeamka umeeka hizo mabedsheet umeeka hizo mapillows kitanda ni mzuri yaani ukilala usingizi na inakuja ili usingizi mnono unalala hadi fofofo kitanda kizuri ambayo inaleta usingizi yenyewe.

Niambie kuhusu chumba unachokiupenda nyumbani. Unaweza kushiriki ni chumba gani na nini ni kwa nini mi napenda jikoni. Kwa sababu huko ndo mi hupika mi huandaa hizi chakula tamu tamu za watu kukula. Saa napenda jikoni. Kama mama mama mwenye nyumba napenda jikoni. Labda ni sebulen chumba au jikoni. Jikoni. Je, unakumbuka ni nini kinachofanya chumba hicho ukipende. Kwa sababu kupika, chakula, hio ndo sababu naipenda. Nishughuli gani ninazofanya pale. Kupika, kuosha, vyombo huko. Unahisi vipi ukiwa ndani ya chumba hicho. Nahisi vizuri. Mama, mama wa nyumba. Nahisi vizuri. Napenda jikoni yangu iwe safi. Iwe na vitu zote zenye mtu anaweza vitu vyote vya kupika. Vile mea juu. Kama kuna mtu ako huko na mimi kama sipendi sitaweza kujua kama kitunguu immeisha, nyanya immeisha, mafuta ya kupikia immeisha. Sasa kama mama wa nyumba lazima nipende na na lazima nijue vitu zote zenye ziko huko.

Unahifadhi pesa vipi? Mimi huhifadhi pesa kwa kutumia njia ya benki, naziweka uko kwa benki, ama ama nanua hii mkebe ndogo yenye naweza weka pesa nikikuwa na hizi shilingi shilingi natumbukiza ndani natumbukiza ndani. But kwa njia njia naona ni ni ni mzuri kwangu ni kwenda kufungua bank, niweke pale pa ya kusave, ya saving account, niweke niweke huko pesa zangu, kama ni pesa ya matumizi, ama kama ni pesa ya rent, najua hiyo naweka kwenye hii benki, kama ni pesa ya pesa ya matumizi, najua naweka hapa, na kama ni pesa yenye nasema hii ni emergency, naweka hapa.

Mchezo wako unaopenda katika olimpiki. Oh, napenda ile yenye watu wanakimbia ile a hundred by a hundred. Hiyo juu hiyo mtu, hapo ndio utaona, utaona, utaona, utakuja kujua, nani anaeza kimbia mbio sana. Hiyo tu ndio napenda kwa olimpiki zote.

Unapenda kufanya nini na familia yako? Napenda kupiga story kwa zungumzia kwa nini napenda tena saa zingine kuwa nini kuwaekea sinema tuburudike tujue tuonge tujue huyu hali yake yaendelea kivipi jukwa sasa maisha ya sasa inataka kila mtu azungumze na mwenziyo unawezapata mwenzako anaumia na hujui sasa mkizungumza utakuja kujua sinema tuburudike tujue tuonge tujue huyu hal iyake andeleake vipi jukuwa sasa maisha ya sasa inataka kila mtu azungumuze na mwenziyo uneza pata mwenza kwa naumia na ujui sasa kizungumuza utakuja kujua.

Mandari gani mzuri umewayi kuona? Tuseme nimewahi kuona kuna siku tulienda katika hotel ingine. Notata hotel resort ingini huko kisumu. Sasa ukipanda kwenye uende juu ya hiyo gorofa yao. Nikoona mandhari yake ni mzuri, yani kuna mimea, kuna nyasi, nyasi imepaliliwa vizuri, yani ilikuwa mzuri. Unasema tu hapa ukipewa tu, hatu ukae, junapa akuna kelele, kumetulia, ilikuwa mzuri sana. Na hapo ndo uneza enda, huko useme acha uende ukae, huko at least ufikiria kitu kona kwa akili. Unuza za zile, unaunini ewa, ilikuwa mzuri.

Hei nisomo gani ulilo penda shuleni. Hei minilipenda hesabu. Hesabu kwangu ilikuwa raisi. Bora nishajua formula ya iyo ilikuwa tunaniendia tu vizuri. Iyo ndo nilikuwa na nasema lazima nifikishe target yangu yenye ni meeka. Kama hesabu nisipo pita vizuri, nilikuwa nipite na nasikia tu vibaya. Hesabu ndio ilikuwa namba moja kwangu, nilikuwa naipenda, kwangu ni raisi, ni kitu yenye najua itajirudia, bora usha kuwa tuna formula akuna hajaku kusoma, juniza pata imtiani, wataseti hivyo kesho yake, formula itarimentu kukua hile hile, ba sasa watabadilisha, watabadilisha hizo maletaz. Sasa mathematics nilikuwa pendolangu, nilikuwa somolangu, nilipenda nikiwa shule.

Unaanzaje mradi mpya wa kazi? Mradi mpya ya wa kazi ikikuja, kwanza kwangu, nitakua ninajiandaa kama naangalia kama hiyo kazi, nimehitimu hizo mahitaji inayotakikana. Kama pia, naeza, kama pia ni kazi naeza, napenda kuifanya. Na kama ni kazi najua naipenda kuifanya, nakuwa "ready" naeka vitu zote yenye zinatakikana ndio mimi ili niitimize kufanya jambo au hiyo kazi vizuri.

Changamoto gani unakutana nazo kazini? Ehh, tuseme kazini kuna changamoto mingi. Tuseme kama unataka kwenda kuongezewa, kupandishwa cheo. Unaweza pata kuna hawa wakubuwa wa kampuni. Mtu anasema utoe kitu kidogo, ndo akupandishe cheo. Nawee saa hii umefanya kazi na roho yako yote ili upandishwe cheo. Then tena utapata, unapata kwa mwaka, kuna vile nini, kuna vile nini, najiita aje matokeo ya kampuni imekuwa mzuri, badala ya boss, akupee, akupee, ata nini, percentage yenye wewe umefanyia kazi, atachukua yote aeke kwa nini. Unapata hiyo, haipatii, haichangamshi hata sisi wafanya kazi. Uko tu hapo, ufanye tu kazi, upewe ka, unini juu, huna kitu ingine. Ninge kuwa na kitu ingine unawezafanya, uaeza acha hiyo kazi, ndo unini. Lakini, changamoto ni mingi kama huwezi pandishwa cheo.

Jee, unapenda kuzungumza kuhusu siasa? Ndio, but kwa sasa siasa inafika mahali pingine, inaweza kukupatia ugonjwa wa moyo. Tuseme uko kwa hii timuu ya upinzani, na iyo upinzani imeshindwa. Hey, unapata unakuwa tu na ugonjwa wa moyo, tu juu mawazo, unasikia vibaya. Siasa ndiyo ni poa but kwa si wenye kuwe siasa kwa roho kwetu ni ngumu Ju tukishindwa Tunashindwa adi kukula Sasa mii kwa saa hii mimi sitaongea Siongea about siasa Sitaki kukuwa kwa upinzani Ama kwa nini hapana.

Unajikinga vipi na jua kali? Mimi nyakati kuna jua kali sana sana mi hukaa nyumbani, sipendi kutoka inje, ju ndani ya nyumba yangu, sebuleni ni ile baridi, sasa sitoki inje. Na kama niko na mahali pa kuenda, na lazima nitoke niende kwa iyo huko pahali, ndatumia umbrela, mwavuli, ndatumia mwavuli kujifinika ili nifike hapo ju no. Eh jua inafanya nasikia mwili ni joto, natokwa na nini naumwa hadi na kichwa.

Tunawasiliana vipi na wafanyakazi wenzako? Tunawasiliana vizuri, tunajuliana hali, tunajua uyu nini anapenda, nini akipendi, uyu anapenda kula nini, nini apendi, ndio tusi tusikosani. Ni kwa unaeza naeza pata huyu mfanya kazi u mwezangu anajua kutumia anajua ku ku kutumia kompyuta vizuri, mi sijui, sasa ananisaidia. Tunawasiliana vizuri, inafwata pengine tunakua pamoja, tufanye kazi ili tumalize, tumalize haraka.

Unafanya nini kulinda mazingira? Mimi huwa situpi vitu hovyo hovyo kama najua saa zingine nilikuwa nakula kitu na nimebaki na hiyo karatasi situpi kwa barabara Nitabeba hiyo karatasi mpaka nifike kwa nyumba yangu ndiyo niweke kwenye chombo ya takataka Zeni pia kama niko na mahali miti zipo nitazieza kuziwekea maji ili zinawiri zisikuwe jua imezichapa hadi zikachomeka Nitaziwekea maji mmh, pia ifike mahali pengine kama ni ni yangu mazingira yangu, nitaenda nisafishe, iyo mazingira, nipalilie hapo nyazi, vizuri. Kwetu mzuri nani niepuke na kutupatupa takataka kila mahali.

Je, umewahi kulima? Ndiyo. Mi nimewahi kulima. Nimekuwa naishi mashambani mimi na mamangu. Sa tulikuwa tunalima, tunapalilia viazi, mihogo. Tunapalilia mahindi. Tunapalilia maharagwe. Tushaipalilia mboga, hizi za kunde. Tumepalilia. Tumepalilia. Tena nini, tena ingine. Tumepalilia mingi. Hiyo ndiyo ilikuwa ilikuwa, yetu day tunafanya kila siku tuamke tuende tupalililie.

Niambie kuhusu shuguli zako za weekendi. Weekendi mimi inakwanga suku yangu ya kufua. Siku yangu ya kufanya usafi wa nyumba. Hio itakua ni jumamosi. Naamka, na fua, na piga deki. Na fanya kila kitu hiyo itakua ni suki ya kuosha kila kitu kwa nyumba. Sasa jumapili inakua suki ya kanisa. Tunenda kanisa, tunaomba. Tukishomba, tukirudi hapo masanane, tunaka kwa nyumba, ama tuneza kwa nyumba, ama tuneza enda maali kupeleka mtoto mahali ya cheze, na hivyo tu ndio weekend yangu inakuanga.

Unafanya nini kupunguza matumizi ya plastiki? Mina nazi nakataa sasa kununua plastiki. Jutukisema ukinunua plastiki lazima utazitumia. But ukisema sasa mimi sitanunua plastiki. Hakuna vile utatumia. Sasa utapata kama kuna zile plastiki zenye nilikuwa nayo. Izo ziki nini zikiungua na tupa. Zimepasuka na tupa. Nikishazitupa sasa na nini Yani nahakikisha sinunui plastiki kwa nyumba Sasa iyo ndo kitunafanya napunguza kutumia plastiki kwa nyumba.

Tunapenda kufanya nini na marafiki wenzako? Marafiki zako, tunapenda kupiga gumzo, tujuliane hali, tumepotea, umepoteleana, sazingi tjaonana kwa muda wa mwezi mmoja, sa itabidi mtu amekupigia story yake kwa mwezi moja, nini kuliendeka, nini kilitendeka, lifanya aje, And then pia tunapenda, saa zile tumepatana, saa tunaenda kwa hoteli mapike, tunakula, tunajivinjari, tunajilimisha, tunapata kuna mtu alipata nafasi ingine ya kazi, yanakueleza vile kazi inafaa kufanywa nini, kama we mwenyewe unaezakuwa, unaezataka pia kujiunga kwa hiyo kazi mfanye pamoja, mwende mbele pamoja.

Unapenda kujifunza mambo mapya vipi? Unapenda kujifunza mambo mapya kama sa hii vile teknolojia inaenda ikikuwa mpya mpya mpya mpya. Utapata mimi niko hapa kwenye kompyuta niko hapa nataka kujielimisha nini saa hii imetokea na nini imechukua ndo tupate kujua kutumia Sasa tuseme for example Tuseme kwa nini saa hii AI imekuja na sasa ndo nikuwe kwenye ligi na kujua nini nacho endelea. Itabidi niingie kwenye kompyuta niende nitafute nini maana ya AI na mbona inatumika hivi na mbona kampuni mingi inatumia. Ndo unapata kwa hiyo ayo yote unapata watu wengi wanavutwa kazi. Utapata watu wengi wanatumia AI kufanya kazi yao.

Unafuata matukio ya kimataifa? Ndiyo, naifuata. Ili niweze kujua vile dunia inaenda, niweze kukua. Kwenye dunia moja na watu, nini watu wanaongelea, nini kimetendeka, nini mapi inakuja, nini nye saa hii watu waitumi, lazima sofuata ndujua vile dunia inaenda, ujua ya kesho itakuwa aje.

Unapenda kula wapi, inje ama nyumbani. Nyumbani, kwa sababu inje uneza kula, na upate kuno pepi mikuja, ikachukua vumbi, merusha kwenye chakula hako, nje chakula ukikule itakuwa sana uchafu, bakteria, na tumbo itakuma, na hapo tumo ikianza kukuuma utenda kwenye hosipitali inje kuna vitu mingi sana ineza tendeka, na ineza kwa adhiri ki ya afya. Sasa yu ndo kwa sababu mimi hupendelea kula ndani ya nyumba kuliko inje.

Je, unaifadhi kitu cha thamani? Ndiyo. Kama tuseme tuseme nikona nikona nikona nikona apa chombo cha diamond ama silver. Nita ifadhi, ju najua mbeleni ni kitu nikikuja kuuza, itani patia pesa pesa pesa pesa mzuri. Itakuja kunisaidia nyakati na itaji. Ni juu ka sasa tuseme sahii nikonazo na staki hio pesa, sahii sina pesa kuitaka ya haraka. Itabili nihifadhi hiyo kitu and then siku mbeleni kama nikona shida ndakuja kui uza hiyo kitu. Hio hio tuseme kama nikona silver diamond ama hiyo ni nini. Nda uza na nipewe fedha ili ini saidi.

Uwe unavaa miwani, hapa ana, miu sivai miwani, machu yangu ni mazuri, sinashida yote, sasi itaji kufaa miwani. Sise miu unavaa miwani, unyokunashida, but utapata wengi wetu, unapata daktari na wampia uwe miwani kwa sababu hawezi ona, hawezi ona mbali ama karibu. Na kunatunguna unavaa miwani kwa maridadi, sasa mimi survive miwani, sipende kufaa miwani.

Jee, umewahi kuishi siku moja bila teknolojia. Ndiyo, nimewahi ilipata nyakati simu yangu ilikuwa imeanguka, ikapasuka, sasa ilipata mimi sina simu. Kwa siku tatu, nne, almost siku nne, nimekaa bila teknolojia. Nimekaa tu, ju sasa nitafanya nini na simu imeharibika.